Hai, ndiyo, hili ni swali nzuri sana, napenda kucheza mchezo ya video, hasa inakokuwa njia kupumzika na kujifraisha badazi kundefu Maranyingi hujiuliza, kwa nini mchizo filani unavutia sana? Nje ni ushindani, hadithi, au changamoto zilizomo swali haya, unifanya ni hiyo ni mcheza ya video, si burudani tu, bali ni uzoefu wa kipeke. Ninapo anza kucheza, hujiona ni kiingia kwenye nyingine kabisa, juuliza, tawezaji kushinda kiwa ango hiki. Mikakatigani, itanisaidia zaidi. Mchezo hunisaidia kufikilia kwa haraka, kupanga, wakati mwingine pia, kushirikiana na wengine kama ni mchezo wa timu. Hapo ndipo napata furaha ya kweli, kujifunza kupitia changamoto. Pia napenda mchezo ya video kwasababu hunipa nafasi ya kupumzisha akili Kujuliza, jee, sili nzuri kujipa muda kusahau mawazo ya kazi au masomo Jee, kuchiza kidogo kusaidia kufijisha gufu za akili Kwa kiasi, mchezo hunisaidia kupunguza msongo kuboresha hali ya moyo Asha hivyo, pia na chiza mchezo kwa kiasi gani Jee, naekawiyano mzuri katia burudani na majukumu Swalihaya unisaidia kwa kisha kuwa mchezo ya video inabaki kuwa chanzo cha furaha Sio kikwazo cha maendeleo, Kwa jumla, penda mchezo ya video kusababu hunichangamisha, hunipachangamoto na kuniruhusu kujufurahisha kwa njia yaki sasa nje, si jambo nzuri kuwa na burudani inayo kufanya ufurahi huku pia, kijifunza.

Haya, hili ni swali nzuri sana, watu wengi wameniuliza, mara nyingi haya, kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kufua nguo Asa pale, zinapokuwa nyingi na zimekusanyika kwa muda Kila ninapuangalia kapu la nguo, ujikuta nikijuliza Kwa nini nguo huonekana kuongezeka ghafla? Nilivaa ya hotelini, kwa nini kazi hii hainipi fraha kama nyingine? Swali haya, hunijia, hata kabla sijaeka maji Kinachonifanya nisiipende ni mchakato wakewote Kuanzia kupanga nguo, kuosha, kukamua, hadi kuzianika Kila hatua, huitaji nguvu na subira Ujiuliza, kwa nini kazi hii haimaliziki haraka Kwa nini nimalize kufua nguo leo, alafu kesho zionekane tena wakati mwengine, hujihisi kama ni kazi isiyo na mwisho na unirudia bila mapumziko Pia, kuna hali uchovu unaiukuja nayo baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingine, hujiuliza. Kwa nini nifue sasa? Tuwezi kuahirisha hadi kesho. Je, mwili wangu hauitaji kupumzika kwanza, lakini hata nikiahirisha kazi hunisubiri pale pale, kana kwamba inanitharau au kimya kimya. Hata hivyo, kuna wakati hunilazimisha kutafakari. Napokuwa nikifua, hujiuliza. Je, kazi hii inanifundisha nini? Je, subira inaonifunza hapa. Haina maana katika maisha yangu mengine. Ndipo napoanza kuona upande mwengine. Kuwa hata kazi nayochukia inanijenga katika njia fulani. Baada ya kumaliza na kuona nguo zikiwa safi. Zimenyooshwa vizuri huisi nafuu kidogo. Hujiuliza. Kwa nini nilikuwa nakwepa kazi hii. Je, hisia ya kumaliza si nzuri zaidi kuliko uvivu wa kuanza. Ingawa bado sipendi, kuna kurithika kunaoakuja baada ya juhudi Kwa ujumla, huwa, mguo bado ni kazi ya nyumbani nayoichukia zaidi Lakini, hunifundisha nidhamu na kuwajibika Je, si kweli kwamba, hata kazi tusizo zipenda hutufundisha masomo muhimu Je, kukabiliana nazo, hakutujengi zaidi kuliko kuzikwepa Hilo ndilo somo kubwa nalolipata kila naposhika sabuni na kuanza kufua.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa ukarimu, uvumilivu, mawasiliano ya wazi sababu, naamini mwanzo mzuri huwa sifa mzima ya mtu kazini Kila mfanyikazi, mpya anapofika, hujiuliza, ajisikiaje siku ya kwanza, anahofu gani, na matarajio gani kuhusu mahali hapa Swali haya, unisaidia kujitambua, kumkaribia, kwa uwelewa, badala ya kumpa presha tukiwa kwanza ninachonifanya ni kuwakaribisha kwa maneno na tabasamula dhati kujiuliza ni lini mara ya mwisho mimi mwenyewe ilikuwa mpia mahali kwa kazi nilihitaji nini zaidi maelekezo au ilikuwa mpya mahali ambapo huyo nileyemsadia kwa upole kujitambulisha na kumfanya ajihisi kuwa sehemu ya timu tangu dakika ya kwanza Si mgeni baada ya hapo humpa mwango wa jumla kuhusu mazingira ya kazi kujiuliza kimpa taarifa nyingi sana, tamjenga. Kimpa chache sana, atajisikia kupotea. Ndio maana, huanza taratibu ukimweleza majukumu yake. Mtu muhimu wa kumsaidia ni jinsi mambo yanavyofanyika kwa ujumla. Lengo siku kumjaribu, mbali kumsaidi ajenge kujamini. Pia, napenda kumsikiliza mfanyikazi mpya, kujiuliza. Na uzoefu gani, na maswali gani, na wakuzipi ambazo, hawezi kusema. Wazi, kumsikiliza hunisaidia kumwelewa ma mtu. Si kama nafasi ya kazi tu, mara nyingi, husikiliza zaidi kuliko kuzungumza hunifanya nijisikia kuthaminiwa na kushimiwa. Kila siku ya mwanzo, huwa na uvumilivu mkubwa kujiuliza. Je, haki kumuhukumu haraka ilhali bado najifunza. Je, makosa ya mwanzo, ni sehemu ya mchakato badala ya kukosea kwa ukali. Chagua kuelekeza, kusahihisha kwa upole na kumtia moyo. Ka ulize maswali bila woga. Pia, humpa ujumbe mmoja muhimu sana. Kwa usalama kujifunza hapa, jiulize je kiofya kusohea, tutatoa uwezo wake wote, je mazingira salama, yahimize ubunifu na bidii, hivyo mhakikishia kuwa kujifunza ni safari kila mtu aliwai kuwa mpya. Kwa ujumla tunawakaribisha wafanyikazi wapya kwa mtazamo wa utu kwanza kazi baadaye kajiuliza mwishoni. Je nimefanya ajisikie anakaribishwa. Je michengea kumjenga mawazo mzuri. Sababu naamini mfanyikazi anayehisi kubaliwa na kuthaminiwa kama mchango bora zaidi. Kwa kweli, wakaribishe wafanyikazi wapya si jukumu tu na kazi ya kujenga timu imara. Je si kweli kwamba mawanzo mwenye heshima na huruma. Jenga uaminifu kwa muda mrefu.je mazingira bora ya kazi, kazi jinsi, tunavyowapokea watu wapya.

Hili ni swali nzuri sana, nitakupa kisa kifupi kuhusu mada ya, je, ninagawanya taka zangu? Haya ndio, ninagawanya taka zangu. Kwa muda nimegundua kuwa, tabia ndogo lakini yenye maana kubwa sana. Nilipoanza kufanya hivyo nilijiuliza, kwa nini nitenganishe taka ilihali watu wengi, hawafanyi? Je, jitihada za mtu mmoja, zinaeza kweli kuleta tofauti? Maswali haya yalinifanya nianze safari, kufikiria zaidi, kuhusu mazingira na wajibu wangu kama mtu binafsi. Kila ninapotupa taka hujiuliza. Hii taka itaishia wapi? Itaathiri nani? Je, inaeza kutumika tena badala ya kuhishi hapa? Ndipo nikaanza kutenganisha taka za plastiki, mabaki ya chakula na karatasi na taka nyingine. Mwanzo haikua rahisi kwa sababu ilinilazimu kubadilisha mazoea niliyoyazoea kwa miaka nyingi. Lakini polepole ikawa sehemu ya maisha yangu ya kawaida. Napo gawanya taka za chakula hujiuliza Je, mabaki haya hayawezi kuoza na kuwa mbolea? Je, si bora yarudi ardhini badala ya kuchafua mazingira? Hili hunifanya niheshimu zaidi chakula, kupunguza upotevu kwa upande wa plastiki na karatasi Hujiuliza, je, nikivipanga vizuri havitapata nafasi ya kuchakatwa tena? Je, si bora kutoa nafasi ya matumizi ya pili badala ya kutengeneza taka mpya? Inachonifanya niendelee ni kufikiria athari za muda mrefu hujiuliza Je, watoto wa kesho wataishi katika mazingira ya aina gani? Kama kila mtu atapuuza suala hili Jee, ni mfano gani naeza kuwa? Mwingine huwa maswali haya, hunikumbusha kuwa kila hatua ndogo ina mchango wake, hata kama haionekani mara moja. Wakati mwingine najiuliza pia Je, kugawanya taka ni kazi ngumu sana au ni suala la nidhamu tu? Je, kama ninaeza kupanga muda angu, kwa nini nisishindwe kupanga takataka zangu? Hapo ndipo napotambua kuwa mabadiliko huanza na mtazamo. Kinachohtajika si ukamilifu tu, bali ni nia ya kufanya lililo sahihi. Kwa ujumla, kugawanya taka kumenifundisha kuwajibika zaidi, kujiuliza mwishoni mwa siku, Je, nafanya sehemu yangu leo kulinda mazingira? Je, hatua ndogo nilizochukua zinaeza kuhamamisha mtu mwingine? Majibu ya maswali hayo hunipa amani ya moyo na motisha wa kuendelea. Kwa kweli, kugawanya taka si tu kuhusu usafi bali kuhusu maamuzi ya kila siku yanayolinda maisha ya baadaye. Je, si kweli kwamba mabadiliko makubwa huanza na maamuzi madogo? Je kama kila mtu angegawanya taka zake, dunia si ingekuwa mahali bora zaidi? Ndio maana naendelea kufanya hivyo, siku moja baada ya nyingine.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu. Kwa maoni yangu, hilo ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila siku. Nilipo wanza kuishi nilipo sasa, nilijiuliza. Je, inawezekana kuishi karibu na watu bila kuwajua. Je, usalama na amani ya kweli huanza wapi kama si kwamajirani. Swali haya, yali nifanya nione muhimu wa kujenga mahusiano, tukaamani kwa hatua ndogo ndogo. Mwanzoni, ilikuwa ni salamu za kawaida tu, asubui nikitoka kazini, au jioni nikirudi. Ya salimiana na majirani lakini nikajiuliza je salamu peke zinatosha kumfahamu mtu Je, si vyema kumuuliza hata hali au kujua jina polepole, mazungumzo yakaanza kukua kutoka habari, hadi leo kumekuaje apondipo, usiano ulipo anza kujengwa kufahamu mamajirani, kuna nipahisia ya usalama hujiuliza Nikitoka safari, ni nani atakayejua kama kuna kitu si cha kawaida nyumbani kwangu Je, nikiitaji msaada wa dharura, nitamkimbilia nani kujua kuwa kuna watu wanaonijua na nawajua hunipa amani ya moyo ambayo pesa, haiwezi kununua, pia nimegunduwa kuwa majirani wanaeza kuwa chanzo cha maarifa na msaada. Hujiuliza ni mara ngapi mtu wakaribu wanaeza kukupa ushauri bora, kuliko mtu wa mbali, je siku ili kwamba kushirikiana, huraisisha maisha, kati mwingine pia kushirikiana maji, kati mwingine ni kuangalia mtoto kwa muda mfupi, wakati mwingine ni kushauriana tukuusu changamoto za maisha. Kuna nyakati pia za tofauti na kutoelewana hapo hujuliza Jee nitachagua ugomvi au mazungumzo Jewe kuelewana si bora kule kwa kushindana Kuwafahamu majirani hunisaidia kutatua changamoto Kwa mazungumzo badala ya migogoro kwa sababu tayari si msingi wa kuheshimiana tu maelewano Zaidi yayote kuwafahamu majirani kuna nifundisha ubinadamu hujiuliza Je, sisi si jamii moja licha ya tofauti zetu Je, dunia isingekuwa bora zaidi kama kila mtu angeanza na watu walio mzunguka jirani hunikumbusha kuwa maisha si ya kila mmoja bali ni ya kushirikiana Mwisho wa siku hujiuliza je leo nimeimarisha uhusiano wangu na jirani yangu Je nimefanya nijisikie kuheshimiwa na kuthaminwa Swali haya hunifanya niendele kujenga mausiano mema kila siku Kwa kweli kuwa fahamu majirani si jambo la hiari tu ni msingi wa jamii imara Je, si kweli kwamba amani ya kweli, huanza nyumbani na wale wanaoishi karibu nasi Je, tukiwajua majirani zetu hatujengi dunia ndogo lakini bora zaidi Ndiyo maana, naamini kuwafahamu majirani nisehemu muhimu ya maisha yenye maana.

Naposhughulikia makosa kazini huwa ni mchakato wa kutafakari, kujifunza na kurekebisha, badala kuhukumu na kuchukiza. Pamoja kila tukio la kosa linapojitokeza, hujiuliza, je? Kosa hili limetokea kwa sababu ya kutoelewana? Ujinga au ni tatizo la mfumo. Je? Nitachukua hatua ya haraka au nitatafakari kwanza. Maswali haya hufanya nitumie akili na moyo pamoja, badala ya kuchukua hatua za ghafla. Hatua ya kwanza ni kubaini kosa la kwa uangalifu hujiuliza ni nini hasa kilikosekana ni hatua ipi iliyoadhiri matokeo Je kuna mtu mwingine ambaye pia anahusiana na kosa hili kukaa chini nakuelewa chanzo cha kosa kunasaidia kuepuka makosa ya kurudia hunifanya niwe na mwonekano wa kina wa hali iliyojitokeza Baada ya hapo kufanya mazungumzo ya wazi na wahusika hujiuliza je ninapaswa kusikiliza kwanza au kutoa maoni yangu je mtu huyu anahitaji msaada au ni kosa tu la kosoa. Kuuliza na kusikiliza hufanikisha ufahamu wa pande zote. Na kushughuliki kosa bila kuharibu morali na uhusiano wa kazi. Pia, napenda kuboresha suluhisho badala ya kuzingati kosa peke. Hujiuliza, tunaezaje kurekebisha hali hii haraka na kwa ufanisi. Je kuna mbinu nzuri ya kuzuia kosa kama hili kutokea tena. Hii hufanya kila kosa kukuwa fursa ya kujifunza kuboresha mchakato ya kazi badale ya kuwa chanzo cha hofu au hasira zaidi ya yote hujitahidi kubaki mtulivu na mwenye nidhamu hujiuliza je ni busara kuchukiziwa kwa ghafla Je mtazamo wangu au utulivu unaeza kusaidia mwingine pia kukaa kimya na kushughulikia tatizo kwa busara Hii hunisaidia kuendeleza mazingira mazuri ya kazi na uhakikisha makosa hayatumiwi vibaya kuharibu uhusiano wa timu Mwisho hujiuliza nimejifunza nini kutokana na kosa hili? Je, nitahakikisha mafunzo haya, hayatapotea Je, wenzangu pia wanajifunza kutokana na hili Kwa kufanya hivyo, hilo lote hubadilika kuwa chombo cha ukuwaji, binafsi na timu Kwa hakika, kushughulikia makosa kazini, kuhusu lawama au hofu Bali nikuangalia kwa kina, kujifunza na kuimarisha Je, siku ilikuwa ambao mfanyikazi anajua kushughulikia makosa kwa busara, kufanikisha kazi yake na ya timu nzima ndio maana mimi hujikita kwenye utulivu, ufahamu na mafunzo ya kila mara.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni mchanganiko wa muziki wa kisasa wa kihithia. Na kila wakati huanza kwa kuuliza kwa nini napenda muziki huu. Je, unanipamotisha, unanipeleka mahali pa utulivu au unanifuraisha tu. Swali haya, unisaidia kuchagua wimbo unawakithi hali ya moyo wangu siku hiyo. Asubuhi, penda kusikiliza muziki, unanipamotisha, na nishati. Ujiuliza, jee, wimbo huu utanisaidia kuamuka na kuanza siku nikiuwa na nguvu. Je, unaweza kunisikuma kwenye kila jambo nalo paswa leo. Mziki wa aia hii unifanya niwe na mskumo wa kuendelea mbele. Iwe ni kazi au mazoezi. Kati wa mchana ujioni na penda kusikiliza mziki wa kutuliza hawa kiisia. Saa baada ya siku enye msongo, ujiuliza je. Wimbo huu utaniruhusu kupumzika. Je, utansaidia akili yangu kupunguza mawazo ya kila siku. Hili unisaidia kupunguza mkaganyika wa mawazo na kunipa amani ya ndani. Pia, napenda kusikiliza mchanganyiko wa aina tofauti kama jazz, hip-hop au muziki wa kienyeji na ujiuliza, kwa nini sipendi kuchagua muziki wa ana moja tu? Je, kubadilisha aina ya muziki kuna nifundisha kitu kipya au kuna nipanua mtazamo wangu wa muziki kufanya hivyo, kila siku ni fursa kugundua au kufrahia kitu kipia Zaidi ya yote ya muziki unaoni sikiliza mara nyingi ni huwa ni ule unawani saidia kusikiliza i kiihisia Ujiuliza, je, ninahisia gani sasa? Muziki huu unanikutanisha na hisia hizo Je, si njia nzuri ya kuelewa hisia zangu mwenyewe muziki huwa chombo cha kuelewa hisia zangu Kuna nifanya kusikiliza kwa zaidi ya burudani Kwani ni uzoefu wa kibinafsi na wakihisia Kwa hakika, usikiliza muziki maranyingi mchanganyiko wa kupata nguvu kupumzika na kujieleza Je, si ajabu kwamba wimbo moja Unaeza kubadilisha hali ya moyo wako kukupamotisha na hata kunisaidia kuzingatia mambo kwa wazi Ndiyo maana napenda kusikiliza muziki kila siku kwa njia ya makini na yenye maana.

Napanga kazi zangu kwa njia ya ufahamu, nidhamu na maswali sahihi. Sababu, nagundua kuwa mpangilio mzuri unarahisishia mtu kila kazi. Kila kitu kazini. Kila napoanza kupanga hujiuliza. Kazi zipi muhimu zaidi leo, ipi inaeza kusubiri. Je ni lini nitakuwa na nguvu. Au muda wa kuzifanya. Maswali haya hufanya niwekwe. Mbele badala ya kufanya mambo kwa bahati au bila mpangilio. Hatua ya kwanza ni kutambua vipaumbele, hujiuliza kazini kazi hii itachukua muda gani? Je, inaitaji umakini mkubwa au ni rahisi Je, ni lazima nifanye kazi au inaeza kufanywa baadaye Kwa kufanya hivi, kazi nzito hupewa nafasi ya kwanza na kazi ndogo zinaeza kufanywa katikati, mwishoni mwa siku Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi Baada ya hapo, huweka ratiba ya muda, hujiuliza Je, muda gani bora, kuanza kazi hii? Je, nitumie muda mgumu au rahisi zaidi kwa kazi fulani. Kupanga muda, kujua ni lini utaanza na kumaliza kila kazi na hivyo, kuna kitu kinachopumzika na kusababisha haraka. Pia napenda kuhakiki, rasilimali na zana kabla ya kuanza, hujiuliza. Na vifaa vyote vilivyo navyo Je, na habari au taarifa za kutosha Je, kuna mtu wa kushirikiana nae hatua hii, huakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi punguza makosa yanayoweza kutokea Wakati wa kazi, huangalia maendeleo kila wakati Hujiuliza, nimefanya kwa kasi inayofaa Je, kuna njia ya kuboresha utendaji wangu Je, ningefanya vizuri zaidi kwa kubadilisha mbinu kidogo Hii, husaidia kubadilisha mpangilio au mbinu ile Kila kitu kifanyike kwa urahisi Mwisho wa siku kujiuliza Je, nimefanya kazi zote muhimu Je, ratiba yangu imesaidia kufanikisha malengo yangu Je, nitabadilisha mpangiliao wowote kesho ili niwe na ufanisi zaidi Swali haya, hunifanya nitafakari, kujiuliza na kujiandaa vizuri kwa siku inayofuata kweli, kupanga kazi si kuandika orodha mchakato wa uangalifu, nidhamu, na ufahamu wa malengo ya muda Je si kweli kwamba mtu amepanga kazi zake kwa makini huondoa msongo, pungusa, makosa, hufanikisha zaidi Ndio maana napanga kazi yangu ya kila siku kwa makini na uwazi.

Hili ni swali nimeulizwa na watu wengi, na hili ndio jibu ambalo nitakupa Ndio, napenda sana kuchora na kupaka rangi, na kwa kwangu ni zaidi ya burudani, njia kujieleza khisia kuunda kitu cha kipekee. Kila napochukua penseli au rangi hujiuliza, leo nataka kueleza hisia gani? Je, rangi au mchori huu unaeza kuonyesha hali yangu ya moya au mawazo yangu. Je, nitakuwa na furaha au utulivu baada ya kumaliza. Maswali haya hunisaidia kwanza kazi kwa nia na kuelewa kile nachotaka kufanikisha Mwanzoni huchagua rangi au karatasi na hujiuliza Rangi gani itakamilisha ujumbe au hisia zangu Je, mchanganyiko huu wa rangi unaeza kufanya mchoro uonekane mzuri? Hiyo unisaidia kuanza mradi kwa mandalizi sahihi humfanya mwili na ikili zijiandae Kadri ni kipaka rangi au kuchora huchukua muda kusikiliza hisia zangu na kuzitumia kwenye michoro kujiuliza je, mstari huu unaonyesha kilicho nipata ndani Je, rangi hii inakamilisha hisia nilio nayo hqli hio hunifanya nijiskie huru na mara nyingi huzalisha furaha ya kweli kama vile mazungumzo ndani na ubunifu Pia napenda jinsi kuchora au kupaka rangi kuna vionisababisha uvumbuzi na ubunifu kujuliza Naeza kujaribu njia tufauti je, ni wakati wa kuunda kitu kipya au kuboresha kile nilicho kuchora awali Hii hufanya kila kipande kwa jaribio la ubunifu si kazi ya kawaida. Baada ya kumaliza huhisi utulivu na kuridhika. Hujiuliza kwanini nilikua nasita kwanza? Je, si ajabu jinsi kitu kidogo ambacho nimechora kinavyoeza kunifuraisha kufanya nijisikie nimetimiza. Hii hufanya kuchora na kupaka rangi kua sehemu ya kutulia akili. Kujieleza na kujenga furaha. Kwa hakika, kuchora na kupaka rangi si burudani tu. Mbali ni sanaa inayo ongeza furaha, utulivu na ubunifu Je, si jambo la ajabu kwamba rangi na mistari midogo inaeza kubadilisha siku yako na hata mtazamo wako wa maisha Ndio mana napenda kufanya hivyo kila wakati kwa umakini na moyo wazi.

Kila siku nafanya mambo mbalimbali ili kulinda mazingira Kwangu ni jambo la muhimu sana nilipo anza kuzingatia hili nilijiuliza kwanini ni lazima nifanya jitihada binafsi Je hatua ndogo zinaeza kweli kuleta mabadiliko maswali haya yalinifanya nitambue kuwa kila mtu anajukumu laki hata kwa mambo madogo. Kila asubuhi uanza na kutenganisha taka ujiuliza hii taka itaishia wapi Je? Inaeza kutumika tena badala ya kuhishia Je? Kushirikiana na mfumo wa kuchakati kutasaidia kupunguza uchafu wa kutenganisha plastiki, karatasi, mabaki ya chakula na taka nyengine usaidia kupunguza uchafu wa mazingira na kuharakisha upeaji wa rasilimali pia. Chukua hatu ndog za kuokoa maji na umeme ujiuliza Je kule naitaji taa au bomba hili saa. Je? Nitaifadhi rasilimali zangu pia na pia kulinda dunia kwa kufanya hivyo hiyo hunisaidia kutumia rasilimali kwa busara kupunguza mzigo wa mazingira Nilipo kuwa njiani au nikifanya shuguli za kila siku ujikumbusha kusafisha mazingira ya karibu Ujiuliza je? Ni jukumu la mtu mmoja au la watu wote. Nikichukua hatua ndogo wengine pia watahamasika Hii unifanya nisafishe barabara ndogo kuondoa taka za pamoja Nakuahamasisha wengine kushirikiana nami zaidi ya yote. Ujaribu kutumia vifaa vinavyoweza kutumika tena badala ya vitu vinavyopotea haraka. Ujiuliza je nitumie begi la plastiki au la kitamba Je, chaguo langu lina faida kwa muda mrefu. Hatuwa hizi ndogo uchangia sana kulinda dunia kwa vizazi vijavyo. Mwisho wa siku, ujiuliza. Je? Uchukua hatua kulinda mazingira. Je, mmechangia kwa kiasi changu. Jeen, hatuwa ndogo zangu zitaathiri wengine maswali haya. Ulisaidia kutwambia kwamba kulinda mazingira si kazi kubwa. Bali, fululizo wa maamuzi madogo. Kwa kweli, kulinda mazingira ni mchanganyiko wa nidhamu. Fahamu hatuwa ndogo zinazojenga dunia bora. Je sikweli kwamba kila hatuwa tunayochukua hata kidogo inaeza kubadilisha siku maisha ya baadae. Jee ni busara kaa kimyia wakati tuneza kufanya tofauti. Ndiyo maana nafanya jitihada kila siku. Hatuwa kwa hatuwa.

Ni napo shambulia mabadiliko kazini uwa na ufahamu. Mpangilio na mtazamo wa kujifunza. Sababu mabadiliko sito changamoto bali pia ni fursa. Kati mabadiliko ya napo jitokeza hujuliza kwanini mabadiliko haya hamefanyika Zee ni fursa kuboresha kazi zangu au timu Zee nitakabiliana naeo kwa hofu au kwa kiliwazi Masali haya unisaidia kwanza zafario kabiliana na mabadiliko kwa mtazamo chanya. Hatuwa ya kwanza ni kuelewa mabadiliko. Ujiuliza ni nini kipe kilicho badilika Jee, kanuni, zana au mfumo mebadilika. Jee, hili li nani ya thiri kwa nama gani. Kukuelewa kwanza, inaweza kuzingatia hatu wa sahihi Udalea kwanza kulelamika au kugopa. Bade ya hapo, ujaribu kujanga mpangili umpia Ujiuliza, inaweza kubadilisha njia zangu za kazi ilizi indani na mabadiliko hai. Jee, kuna mbini umpia ndakaza ujifunza ili kuboresha ufanisi wangu. Hii hulifanya mabadiliko ya sishindwe, bali ya timike, kama chuchu za ukuwazi. Pia, huwasiliana na nainzangu na vyangozi. Ujiuliza, jen, naeweza kuuliza mathali kuwelewa zaibu. Je, njia gani bora ya kushurikiana na nainzangu katika mabadiliko haya? Kwa shurikisha wa ingine, usaidia kukunguza hofu, sengema wazo mapia, naeweza kwa isisha mchakatu wa mabadiliko. Hidi ya yote, hujifunza kutoka kwa kila hatua, hujiuliza. Kitu gani, naewejifunza kutokana na mabadiliko haya? Je nitakuabora kesho kwa kutumia somohili jen unzangu pia wanajifunza. Hii ufanya mabadiliko kwa fursa ya maendeleo siki kwazo. Mshu wa siku hujiuliza jen nakubali mabadiliko kumoyowazi jen nchangia kufanya mchakato huu kwa rahisi kwa ingine jen naiza kuboresha njia yangwa kubilina mabadiliko siku zijazo. Swalihaya umisaidia kuna mtazamo chanya na kuendeleo kustawi kazini kwa kwili kushambulia mabadiliko kazini sikuwa gopa au kupinga. Wali ni kujifunza kubadilika na kutumia fursa zilipo Dwe siku wali kwamba tuangejua kabiliyana ambabadiliko kwa akili wazi. Ufanikisha kazi ya nitimu ya kizaidi liyo mana kila mara na kubaliyana ambabadilika Kuntazama kujifunza na ukuhaji.

Chakula na chakula mara nyingi mchana, chakula rahisi, lakini chinye kilitubishi vya kutosha. Mara nyingi huanza kwa kukuuliza leo mwili wangu unahitaji nini, mlo wenye nguvu au mlo wa kawaida tu. Jee, ni chakula gani kitalika ni shati ya kuendelea hadi mwisho wa siku. Falihaya, hufana chaguoa langu liwe nakula lakini, si kwa bahati. Kawaida, napendelea chakula chamchana mwiko ikiwa proteini, mboga, kabohidrati, ujuliza. Jee, chakula hiki kitanisaidia nishati yangu kudumu Jee, nitahisi mrembo au raha baada ya kula Jee, sibora kuzingati afya yangu badale ya ladha pekee mfano, mara nyingi napendelea wali au ugali mdogo, samaki au kuku mboga changanya kama sukuma wiki na mchicha Kadri siku zinavyovipita napendelea kula vyakula vya haraka vinavyfaa pale napukuwa na shughuli nyingi, Jee ni vizuri kula haraka leo au ni bora kutoa muda kidogo kula chakula kilichopangwa vizuri Jee mwili wangu utashukuru badaye Hii hunisaidia kuhepuka kula haraka bila kijali afya kunafanya nifahamu kila chaguo la chakula Pia huangalia usawa walishe hujuliza Jee kikula vyakutosha protini wanga ambuka leo Jee si bora kuweka uiano mwafaka ili nishati yangu igawanyike vizuri hatua hii hulifanya mione mchana situkama wakati wakula bali kama sehemu ya kujianda kwa shuguli za badaye Bada ya chakula huwa na muda kidogo kukunzika au kuzungumza na mzangu kujiuliza Jee kula chakula kikubwa na kuendelea na kazi maramoja ni busara au nibora kupumzika kidogo Jee hii itasaidiai akili yangu kanye kazi kwa ufanisi zaidi Hii hunisaidia kudumisha umakini na nishati baada ya mlo Kwa hakika chakula cha mchana kwangu ni mchanganyiko wa latha bishe na busara je si kweli kwamba mlo si tu kupandishati bali pia inakufunza haki na furaha ya siku je kila chaguo ndogo au uchakula linaweza kubadilisha jinsia unavijisikia ndivyo maana huchagua chamakini kila mara.

Ndiyo, napenda kusoma na kuandika na kwa kweli siwezi kutenganisha vitu hivi viwili kwa urahisi. Kila mara napojikuta na kitabu au daftari, hujiuliza kwanini maneno yangu yana nguvu kubwa hivi. Je, ni kusoma kuna kukuza mawazo yangu au ni kuandika kunakonipa sauti ya kueleza. Je, ningekuwa mtu yupi bila uwezo wa kusoma au kuandika. Swali hayo, hunifanya nitafakari kwa kila uhusiano wangu na mambo hayo mawili. Nilianza kupenda kusoma nikiwa mdogo, kila nilipofungua kitabu, hujiuliza ni dunia gani mpya itakayo ni ingia leo? Nitajifunza nini ambacho siku kijua jana, kusoma hunipeleka mbali kunanifanya nione maisha kupitia macho ya watu wengine, tamaduni ni tofauti na mawazo mapya Wakati mwingine, kusoma ili kujifunza, wakati mwingine ili kupumzika na wakati mwingine pia ili kujipa changamoto ya kufikiri zaidi kadri nilivyoendelea kusoma, ndivyo hamu ya kuandika ilivyozidi kukua Hujiuliza, kama nimesoma mawazo ya wengine, kwanini nisiongee yangu Je, hisia yangu hazi stahili kuandikwa pia kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu kuelewa hisia zangu na wakati mwingine, kujiponya ni kama mazungumzo ya ndani yanayoandikwa kwa utulivu wakati mwingine, naendelea kusoma kuliko kuandika Hujiuliza, leo nataka kupokea au kutoa nataka kusikiliza au kuzungumza Kuna siku akili yangu inahitaji kujazwa maarifa mapya Kuna siku inahitaji kuachilia yalio ndani ndipo napotambua kuwa kusoma na kuandika ni kama pumzi moja ni kuvuta, ingine ni kutoa Kinachonifurahisha zaidi ni kuona jinsi kusoma kuna viboresha uandishi wangu hujiuliza Je msamiati wangu haupanuki naposoma zaidi Je mtindo wangu wa kuandika huimariki kwa kujifunza kutoka kwa wengine Hivyo hivyo, kuandika hunifanya nisome kwa makini zaidi kwa sababu ninaanza kutambua undani wa maneno miundo ya sentensi na ujumbe unaofichika Mwisho wa siku hujiuliza leo nimejifunza nini kupitia kusoma Leo nimejieleza vipi kupitia kuandika Je, kuna wazo nitakalolibeba kesho Swali haya hunifanya niendelee kuthamini nguvu ya maneno katika maisha yangu kweli, sipendi kuchagua wakati ya kusoma au kuandika kwa sababu vyote vinanijenga kwa njia tofauti Je, si kweli kwamba kusoma hukupa maarifa kuandika hukupa uhuru Je, dunia yasingekuwa kimya sana bila wasomaji na waandishi Ndiyo maana, penda vyote viwili kwa moyo wangu wote.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki kwangu ni mbio za mbio za mistari almarufu 100m sprint na kwa kweli si mchezo tu bali ni shauku na ushindi wa kipekee unaoshirikisha nguvu mbinu na kasi Kila ninapafikiria kuhusu mchezo huu hujiuliza kwa nini mbio ndogo kama hizi zinanifanya nisisimke? Je, ni kasi ama shujaa au jitihada zao zenye uvumilivu zinazoniathiri Je, kuna somo lolote ambalo ninaweza kujifunza katika maisha yangu, kupitia ambio hizi. Maswali haya, hunifanya nione kama mchezo huu kwa ndani zaidi, kufuata matokeo tu. Kila olimpiki napenda kufuatilia wachezaji, wakikimbia, haswa pale wanapokimbia haraka sana kwa muda mfupi. Hujiuliza, ni mbinu gani wanazotumia ili kushika mwendo huu. Je, ni nidhamu gani inawafanya wafanikishe lengo lao. Tazama mbio hizi kunanipa motisha ya kushirikiana na bidii katika kazi ya maisha yangu ya kila siku. Kinachonifanya nipende zaidi ni msisimko na ushindani Hjiuliza, je, hofu au hamu ya kushinda inawasukuma hivi? Je, mtazamo wao unuweza kunifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto kweli, kuona mchezaji akitumia kila chembe cha nguvu yake kunanifanya nijifunze kuwa jitiada ndogo huchangia mafanikio makubwa. Pia, napenda jinsi mchezo huu navipendekeza umuhimu wa mazoezi, nidhamu au uvumilivu. Hujiuliza, je, mimi pia naweza kutumia mifumu hii ya nidhamu katika maisha yangu ya kila siku Je, jitihada ndogo, zinazojirudia huweza kuniletea mafanikio kama vile kwa wachezaji hawa Hii hunifanya kuona mchezo sio tu burudani, bali darasa la maisha Zaidi ya yote, napenda hali ya mashikamano wa dunia nzima, wakati wa olimpiki hujiuliza, je, si ajabu jinsi watu hutoka sehemu tofauti za dunia MWanavyoungana kwa shauku moja. Je, ushindani unaweza kuwa heshima na sherehe pia Hii hunifanya nisikie heshima kwa wachezaji na pia kwa washindani wenye heshima Kila siku hujiuliza, nimejifunza nini kutokana na mbio hizi? Je, nawenza kutumia somo hili katika kazi yangu, mazoezi au maisha ya kila siku? Je, jitihada na nidhamu kweli hubadilisha matokeo. Swali haya hunifani nipenda mchezo huu zaidi kuona thamani ya kila sekunde ya mbio Kwa kweli mbio za mstari ni zaidi ya mbio. Ni hisia, nidhamu, shauku, somo la maisha. Je, si kweli kwamba hata tukio ndogo la sekunde kumi linaweza kuonyesha nguvu ya biadamu na kujitolea Je, si jambo la kuvutia kuona jinsi kila mchezo unavyotumia kila chembe cha nguvu yake kunifanikisha ndoto Ndio maana mchezo huu nasimama kidete kama kipenzi changu kaktika olimpiki.

Nampo sheherekea mwaka mpya huwa ni mchanga nyiko wa sherehe, tafakari na mipango mpya. Na kwa kweli ni moja matukio na yoyapenda zaidi. Kila napifikiria mwaka mpia hujiuliza. Mwaka ulio pita nimetimiza nini? Changamoto zipi nilio kubalia na nazo. Jee mwaka huwa ndajitahidi kuboresha nini katika maisha yangu. Maswali haya kwenye shireisi wetu ya burudani, bali pia fursa ya kujipima na kupanga musta kabali. Kwanza huwanza na tafakari ya mwaka ulio pita. Ujuliza ni mafanikio gani niliwea pata, ni makosajani niliweafanya Jee, wejifunza samo gani muhimu Kupanya hivyo, meza kuona wazi ni hatuwa gani za kuimarisha maisha angu, kazini au kwenye mausiano na watu ingine baada ya hapo, uanda shirendogo ya familia, marafiki Ujuliza, jee ni nani ningeza kushirikia na nae kuleta faraha Jee sherehe hita kuyafuraha na amani Hii usaidia kushirikia na na watu wakaribu kuundokumbukumbu nzuri za pamoza bila shinikizo wale mzongo wa mawaza Ura nyingi kufanya mpango wa mwakampia, hujuliza malengo gani itayeka mwaka huu ni atuazipi, ndogo ntanza kuchukua sasa ili kwanikisha malengo hayo Je ni vipi ntakikisha sina kurudinyuma Hii nisaidia kuwana mtaza mchanya na tahiru kumwakampia badale ya kungoja tu matukiu ya aje Zaidi ya yote, pinda kutumia muda utulivu, binafsi kabla ya sherehe kubwa Ujuliza, nini kina nifanya nijisikia amani, maombi kuandika kumbu kumbu, fikiria kwa kina Tuahii kunisaidia kunganisha akili na moyo, na kuwanza moka kwa nishati chanya Mwisho siku, ujuliza, je, nilifuraya kila semu ya shere Je, nimejipanga vizuri kwa mwakampia Je, ninaeza kuendelea kuwa bora zaidi Swalihaya kufanya kushireke ya mwakampi ya isi wetu ya kufurahia muda Balipia mchangu wa mendeleo binasi na ya furaha ya kweli kweli kushireke ya mwakampya nchangamoto, burudani, na fursa ya ukuwaji Jee, siku hili kwa mba mwazo mzuri unaeza kwa mwaza farinzima ya mwaka Jee ni ajabu jinsi muda mfupi wa shireke unaeza kutufundisha kufikiria, kufraia na kupanga kufanisi Dio mana penda kushireke ya mwakampi ya kwa shuku, tulevu na mipango kwe.